Hati, hati nile dizine nye unandika, unacheki hati ni muandiko sana sana naona dizine nye unachonga alfabeti naona kama ni alfabeti, kama ha vennye unachonga a pia ba, ka, unacheki vennye unachonga yo ndo sasa hati sasa kwa venye unandika sasa kwa kitabu hati ni muandiko uko kwenyu unajua ka sasa handwritting lakini si tunaijua kaa hati sasa. Kwa hivo mtu anaeza kuwa na hati nzuri na hati mbaya hati nzuri inasomeka vizuri unaona hati mbaya hata m, tu awezi kusoma. Ini gani, ini gani, ini neno gani, ini neno gani. Hivu ndo tunaeza kuchapia kuhusu hati.

Utendaji, utendaji ni ile hali kutenda kitu yaani, unaona. Kwa hivo kenye umetenda hio ndioi utendaji yanini ukifanya hio tendo yaani, venye unafanya hio ndiodi utendaji, unaona eeh. Alafu saa kuna mtendaji mwenye, mwenye ametenda hiyo tendo sasa, unaona kama ni kuchapa mtu unaona kuna mtu amechapa mwingine huyu mwenye amechapana huyo ndio mtendaji unacheki alafu mwenye amechapwa huyo ni mtendewa juu ni yeye amechapwa lakini sa mwenye amechapana huyo sa ndio mtendaji. Kwa hivo kichapo pale ndio inakua nini kichapo saa ndio inakua tendo. Ama ndio inakua sasa utendaji sasa ile kichapo ndio inakua utendaji pale sasa. Ndio inakuwa yaani ina maanisha inamanisha hiyo shughuli sasa. Lakini lazima kuwe na mtendaji na kukuwe na tendo na kukuwe na mtendewa ili saa kupatika ni utendaji.

Nakupenda, nakupenda yaani ninamaanisha tu yaani ukae isa ya msee yaani unacheki, uko na hisia za mtu unaona. Eeh nikikuambia ni kama sai mi nikikwambia mi na kupenda wewe, kumaanisha yaani niko na hisia zako. Kwa hivyo inaezalingana na kupenda na mapenzi gani ju, kuna mapenzi ya kiurafiki unaona. Kuna mapenzi ya ya nini ya ngono hivi unacheki, bado kuna mapenzi ya kifamilia unaona. Kuna mapenzi mingi mingi unaona, kwa hivyo inalingana nakupenda aje lakini unaona hivyo nakupenda inamaanisha hivyo alafu unajua tendo la hapo ni kupenda penda yaani penda ni hiyo tendo yaani unaona kama bwana na bibi. Bwana na bibi wao ni watu wanapendana unaona sasa wao ni watu sasa huambiana nakupenda sana sana. Nakupenda huku ni kaa I love you sasa. Unacheki kuchapia dem I love you. Huku ni kumuambia nakupenda. Unang'am na madem wanapenda kuambia nakupenda sana huku najua hadi uko kwenye wanapenda hizo vako sana juu nakupenda ni jina. Ni jina tamu bado unajua.

Wali wali nayo ni mchele imeiva unacheki ee mchele mchele yenye imeiva mchele yenye wali yenye ija iva oh sosi wali ni mchele yenye imeiva unaona alafu sa kuna mchele mchele ni wakati haijapikwa unacheki lakini ukiskia imeitwa wali wali ni wakati ishapikwa sasa unaona ee wali kwa ivo wali kuna wali mingi sana kuna gorofo gorofo ni wali flani na hapa ya gana hapa gana i think kama ni wapi nadhania iyo ndo gogorof ilinifuraisha sana. Sijui ama inaita inaitwa gogorof ama inaitwaje lakini inaitwa jina kaa iyo ni ati skumbuki iyo jina vizuri alafu kishia kuna pilau unacheki. Kuna biliani unacheki. Kwa hivyo wali ni maramingi sana huku lakini biliani sana sana iyo ni ya huko mombasa Mombasani hao ndo wanapenda hizo mambo na watanzania sana sana. Izo wali flani flani hivyo na wisilamu pia wanapenda penda hizo vako sana. Izo sana sana wapata si huu anakuliaga. Sasa kwa saani moja kubwa unajua. Lakini sasa huku wakristo si hatujazoea kukulia kwa saani moja naona. Si tunajua kila mtu akulie kwa saani yake sijiu mbona unaona. Lakini mi napenda zote tu iko sawa wali wali iko fiti.

Ushindani, ushindani tuseme niyo, niyo, niyo, niyo, niyo kushinda, yaani, unaona ushindi. Ushindani ni hiyo kushinda. Ni kavenye naeza kwambia aje. E, huyu kijana anangangana sana ju yeye hushinda. Ushindani, unaona. E, yaani, inataka, hii inakusiana na mashindano sana sana ka mbio hivi. Unacheki mashindano za shule hivi za masomo, unacheki. Unajua kuna mashindano mingi mingi. Eeh mashindano bado ya kimaisha ya kipesa ya kibibi ya kikila kitu. Huku nje kumejaa mashindano hadi kwa mtandaoni unaona yani watu wanashindana sana lakini watu hawajui wengine wameweka ile pande mzuri pekee wanaficha ile pande mbaya kwa hivo unapata watu wanashindana sana mtandaoni. Kwa hivyo hiyo bado ni ushindani unaona. Wanasumbua yaani kila mtu anataka kuwa na ushindi fulani. Anataka kujulika na ye ndo mzuri kwa hii ama ye ndo mwenye anajua kufanya kitu fulani zaidi ya mwingini hiyo ndo ushindani sana sana. Na watu hujituma sana ju ya ushindani hiyo ndo inakuwa mashindano ya ukweli.

Novemba, novemba ni mwezi, unaona ni mwezi. Kutoka unaanzanga oktober alafu ndio unaingia novemba. Kutoka novemba unangia disemba. Disemba sasa ndio msimu wa krismasi hushika sana. Lakini pia novemba, novemba inakuanga na uradi ju iko karibu pia na hiyo msimu wa krismasi. Kutoka novemba, mi kwanza natambua novemba ju mi hualiwa, mi nilizaliwa novemba mi ni wa mwezi wa novemba kwa hivyo natambua november vibaya sana novemba ndio mwezi wangu wa kuzaliwa alafu unajua Novemba kunakuanga na kabaridi baridi hivi design kwa hivo inakuanga tu uradi unacheki novemba disemba hizo zinakuanga siku tu za masheree, sheree, sheree. Ju ni msimu wa sheree wa siku kuu. Bado alafu watu na mashule huku zinakuwa zimefungwa unaona. Mashule huku zi hukuwa zimetingwa, mashule zi huanza kufitingwa novemba hapo ikianza ama oktoba hapo unaona kwa hivi inakuanga sheree tu inakuanga msimu wa kwa msimu wa sheree tu. Wa kujifurahisha unaona krismasi mambo mingi mingi unaona.

Ndiyo, ndiyo ni neno la kukubali, unaona. Inakuanga neno la kukubaliana, yani kenye unaambiwa, ama venye kuko, unaona. Ukisikia mtu amesema ndiyo ni yati, amekubaliana, na venye mnasema, ama venye kuko, unaona. Kwa hivo, hiyo ndio tu minaeza kuchapia kuhusu ndiyo, unaona. Sijui mambo ya ndiyo sana, lakini wewe jua tu ni neno la kiswahili la kukubaliana na venye kuko, na venye hali hiko, ama venye unambiwa.

Juwakali, juwa kali ni wakati ya ni juwa, eh juwe inachachisha unacheki Heo njowa wakati wajuakali Heo wakati sena biditu unavadi kofia jwe. Jwe na chomadizi ningine adiwezi yamini unawana Heo wakati ina kwanga sana sana wakati waku choma kuva adi kofia enye mi uka sirika sana wakati wajuakali adi kunywa kofi manzeka kachai Heo unasikia ifurahishi joto yani. Kuna joto sana unaona. Adi kwa nyumba unapata kwa nyumba inabidi unatao aadi nguo. Unatao shati unakaa Heo juakali uchachisha sana unaona. Jua ka lingine na jua, kuna zabe tu kwenye watu tengeza tengeza vitu za kitambo. Mi hio pia ni jwaka lingine na jua. Kwa kutengeza tengeza hizi vitu za machuma chuma sana sana unacheki. Machuma za kitambo unapeleka uko zi na tengeza kaa box za mashule unacheki. Masanduku za mashule za wanafunzi, ma vitu za kupikia, masifuria unacheki. Yo ni juakali yapilia nyananaua.

Hongera, hongera ni ni kuambia mtu, yani ni nikuambia mtu amejaribu yani unacheki. Si eti, yani ni ku sa ntakuambia, nika kuambia mtu enyewe umejaribu yani, congratulations yaani iyo ndio tu hongera, nitu ntakumbia na hongera, unaona? Kama sahi mtu uambia sana sana akipita, akipita mtiani hivi, unaambia hongera. Ama umepata uko mjamzito hivi, ama umepata mtoto, bado mtu uambiwa hongera, unaona. Ama umeshinda kitu yoyote unacheki. Ama inalingana nini umefanya lakini lazime ikue. Kuna kitu flani imetendeka yani ukafanya fiti nduo maana inafanya uambiwe hongera, hongera unaona. Hei, hongera ni kushukuru mtu yani ju ya kenye amefanya ju yaku. Kenye amefanya unacheki. Na hongera inakuwanga ka kupea mtu motisha yani. Kumwambia bado. Iyo siku ingine ukipata nafasi ngangana pi eeh ufanye fiti pia uko bie unacheki hongera inakuwanga kupea mtu motisha sana sana bado.

Folder mimi najua tu ka ile za computer. Enye mtu huweka data sana sana yenye unataka unaona. Alafu huwa unahitajii enye unataka unaona. Lakini mara yangu ya mwisho kutengeza folder kwa kompyuta. Nilikuwa natengeneza folder ya shule hapo. Swali fulani tulikuwa tumeulizwa hapo ya programming yani unaona. Hapo ndiyo nilitengeneza nakumbuka. Niliita new folder. Yaani folder mpya yaani, hivyo ndiyo niliita, unaona? Hivyo folder sana sana inapatikana kwa kompyuta, hadi laptop, lakini simu sioni kama zina kuwa na folder, yaani, simu I think bado, sijaona simu iko na folder mimi, simu ujanja, sijaona simu ujanja iko nayo, lakini kompyuta najua iko nayo, na laptop na jua iko nayo.

Upepo, upepo ni hewa mingi tu ikipita lakini, inapitanga sana sana nakabaridi hivi unacheki, upepo ina kwanga uradi juu, mi usiki hadi upepo, upepo ukaushanguo haraka kuliko hadijua. Sijua maushe siki hiyo vako. Sijua siki hiyo siki hiyo siki hiyo siki hiyo siki hiyo. Atiju upepo wakati inapita hiyo hewa ikipita hivo. Juna jua inapita anga ikienangasai pande moja. Wezi jua inenda pande gani. Ni kava onasikanga. Bendela ufuata upepo. Pande enye upepo inenda pia ndo bendela inafuata. Lakini sasa upepo. Ikipita hivo ipitie kwa nguo ipitie kwa nguo ipitie kwa nguo ipitie kwa nguo. Inabeba hile maji iko kwa nguo. Unaona jua jua lazima imulike apo ivo ka nguo sana. Ndio weza kunyonya hile majiyote. Nona. Wanaichome nguo sana hile za kuchonya maji yote. Lakini upepo tu inapitaime bebe unawana. Kwa hivyo wakati wa upepo, nguo nezaka ukaraka kuliko kukiuwa na juwakali unawana. Hivyo ndo mi najua. Lakini upepo ni uradi.

Asubui, asubui ni hile githaa yani, yenye watu uaka sana sana unacheki. Eee, asubui wanziya kulingana na mkenya, asubui wanziya kitu sangapi hapo six ahapo unaona. Eee, wakati yani juwa inachomoza, hapo ndo watu wanadhania, asubui naonza. Lakini ukitumia wakati, wakati, wakati vizuri, asubui uanza saa saba usiku, sasita usiku naona. Hufa ndo asubuhi inakuanga imefika juu si asubuhi ni am Kufu penye tu am uanzia hapo ndo asubuhi. Unaona. Kini watu watu awatumiangi io. Watu utumia iyo ya saa ngapi kumina mbili mchana io yenye jua inachomoza Yu ndo wanatumianga sana sana. Ikiwa asubuhi unaona na asubuhi ndo sa unapata watu wana kunywa chai. Watu wana jitayarisha wende makazini. Unaona. Mashugli mingi mingi watoto wanapangwa pia wende shule ama watoto wanaenda shule. Unaona eeh hizo ndo shugli za asubui.